Kuanzisha mradi mpya wa kazi, kunahitaji maandalizi ya makini na mtiririko mzuri wa hatua. Hivi divyo ninavyoanza kwa maelezo ya kina. Ya kwanza kabisa, natambua wazo au hitaji la mradi. Naangalia tatizo linalohitaji suluhisho au fursa inayoweza kuboreshwa hapa najiuliza, muradi huu utasaidia nini na ni nani atanufaika. Ya pili, naweka malengo ya wazi na yanayopimika. Malengo nisaidia kujua ninapotaka kufika. Kwa mfano, lengo linaweza kuwa kuongeza uzalishaji. Kuboresha huduma au kuokoa gharama ndani ya muda fulani. Ya tatu, nafanya utafiti na kina na upembuzi yakinifu. Nachunguza kama muradi unawezekana kiteknolojia, kifedha, na kwa muda uliopo. Pia najifunza kutokana na miradi kama hiyo, iliyowai kufanywa. Ya nne, natengeneza mpango wa kazi mpango huu, unaonyesha kazi zote zitakazofanywa, ratiba ya muda, majukumu ya kila mshiriki, na hatua muhimu. Hii unisaidia kuthibiti mchakato mzima. Ya tano, natenga rasilimali. Nahakikisha kuna watu sahii, vifaa vinavyoijitajika, bajeti na maarifa ya kutosha. Bila rasilimali, hata muradi mzuri unaweza kushindwa. Ya sita, naunda na kuandaa timu. Nawaeleza wanatimu majukumu yao kwa wazi na kuweka mfumo mzuri wa mawasiliano. Ushirikiano na mawasiliano mazuri ni nguzo ya mafanikio. Ya saba, naweka tathmini ya hatari. Natambua changamoto, zinazoweza kutokea na kuandaa njia ya kuzitatua mapema ili ziziharibu muradi. Ya nane, naanza utekelezaji kwa hatua. Naanza kazi kulingana na mpango nilioweka. Nikiakikisha kila hatua inafuatwa na nidhamu na ubora. Mwisho, nafuatilia, nakagua na kurekebisha. Nafuatilia maendeleo ya muradi na kusanya mlejesho. Na kufanya marekebisho inapohitajika. Inapoitajika hadi muradi ukamilike kwa mafanikio. Kwa ujumla, kuanzisha muradi mpya wa kazi kunahitaji wazo wazi, mipango madhubuti, rasilimali sahihi na ufuatiliaji edelevu. Hii huongeza nafasi ya kufanikiwa na kupunguza hatari ya kushidwa.